Najifurahisha kwa kujitumbuiza mimi mwenyewe, najua nimerudia hilo lakini kujitumbuiza kwa namna gani kwa kwa na rafiki hunipo wakati wa furaha nitarafiki yangu wa karibu, mwandani wangu wa karibu ama mpenzi wangu alafu tutakaa pamoja, tutacheka, tutaongea kuhusu vitu wakadha, tucheke, alafu tunaweza pia kuwa na vinywaji vinywaji mbili tatu alafu na huo hivo ndo najisikia kwamba nimefurahia na hivu ndo najifurahisha wakati wowote tu sina wasaa ama wakati wawote ambao najisikia kwamba ati nigefanya kitu kingine cha kawaida kitu ambacho si kama hicho.

Kusubiri, nimekuja kujifunza kusubiri sana. Kusubiri kwa kila kitu, katika maisha, katika maisha, kwa ujumla, kazini, kwa ndoa, na kwa watoto ulezi, na pia kwa familia, mimi kama mtoto, nimekuja tu kujifunza kusubiri. Nasubiri vitu tu kwa utaratibu, nasubiri, sina mbio, na naaminia kwamba vitu zitakuwa ambavyo naitaji ama ambavyo ningependa. Kwa mfano nasubiri kwamba maisha yangu itafika kwa ujumla itafika mahali nataka. Mambo yangu ambayo nimeipangia, itafika mahali ambapo nataka. Kazi yangu ambapo nimeifangia, samahani nimeipangia, itafika mahali ambapo nataka. Pesa ambazo ningetaka kuwa nazo kwa muda flani kwa wakati flani juu ya jambo flani naisubiri kwamba itakua nitaipata itakua hapo nikiitaji na nitafanya ambalo nitakua nahitaji. Na kama kwa mfano ni kama kwa ndoa mpenzi wangu nasubiri nasubiri kwamba tutaelewana nasubiri kwamba nasubiri kama hayuko atakuja na tutapatana tutuaongea kuhusu jambo fulani tutafanya jambo fulani. Tutaongea ama tutafanya kitu fulani nasubiri subira. Ni jambo muhimu sana kwa maisha yangu kwa sai. Na ni hekima ambayo, nimekuja kujifunza maishani, na inanifaa, inanifaa kwa kila namna. Naezasema kwa wakati huu yanifaa kwa kila hali. Na nimejipata kwamba sikasiriki mbio. Sikasirishwi na kila kitu. Ninafuraha nyingi si nyingi vile lakini nikilinganisha na kitambo ni furaha nyingi kwa hivo naam ni hayo.

Naamka kila siku niki nafanya uamuzi ya kwamba, nitashugulikia wateja wangu vizuri, nitawapa heshima ambao wanahitaji na wanafaa, nitawasikiza kwa jambo lolote ambalo linawasumbua, nitafanya juhudi juu chini kuhakikisha ya kwamba, wamejiskia kwamba wanaeleweka na kwamba vitu ambavyo wanazifikiria kwamba ni ngumu ama ni kama hazifai ama wanafaa kunyamaza kuhusu. Nahakikisha kwamba wamijisikia na wameelewa kwamba chochote ambacho wanataka watakipata kwa urahisi. Na si lazima iwe ngumu wao kujieleza kwa kwangu na si ati si lazima iwe ngumu mimi kuwasikiza na kufanya ambavyo wanafaa. Kwa hivyo jukumu langu la kwanza na la muhimu kabisa ni kuhakikisha kwamba wateja wangu nimewapa nafasi na nimewapa sikio ambavo wanafaa. La pili ni kuhakikisha kwamba wamejisikia kwamba wao ni wa maana, wao ni wateja wangu, wao ndio huwa wananieka kwa biashara, wao ndio wananilisha, wao ndio wananifanyisha. Yaani wanafanya maisha yangu yanasonga kifedha. Alafu jambo la tatu ni kuhakisha kwamba nimeshughulikia maswala yao. Jambo lolote ambalo linawatatiza samahani na hakikisha kwamba nimewaelewa na nimefanya. Nimehakikisha kwamba wamesaidika, tatizo limeshuhudiwa na limeangaliwa vizuri na halitawai jirudia tena. Kwa hivyo kushughulika wateja wangu vizuri, kuhakisha kwamba wamesikika na kuhakikisha kwamba ama jambo ama shida ambao wanasikia kwamba inawasumbua. Nimetatua na halitarudiwa tena.

Kitendo moja ambacho nimefanya cha wema ni kusaidia ama kuenda kwa shule ama walemavu. Ni kiwa ki chuo kikuu mwaka wanne, tulikuwa na hii shugli ambao tulienda. Tukatembelea watoto wawalemavu kwa shule yao na kwa chumba flani ya, kwa chumba ambacho wanaishi. Lakini ni cha kusaidiwa tulienda huko siku mzima ni lienda uko nikiwa na marafiki zangu lakini ilikuwa marafiki ambao tunasoma na wao tulienda siku mzima, tuka wapikia, tuka nathifisha nyumba zao, viumba zao za vyao vya kulalia viumba za kula, manguo zao tukahakisha kwamba kila kitu nisafi na kila kitu imeshugulikiwa vizuri tuka hakisha tumelisha kwa hiyo siku ikakua ni kazi yetu sisi pekee kuhakikisha kwamba tumewalisha. Tumewalisha chakula cha saa nne, cha saa saba na chakula cha jioni. Ilikuwa siku mzuri. Ilikuwa pia ni siku ya kuhakikisha kwamba tume wachekesha. Watotouambo ata hawongei na hawapendi kuwa karibu na watu ama kupatana na watu hawajui. Tuli hakikisha kwamba iyo siku. Tuli kuwa tunahakikisha kila mtoto ako sawa kwa mfano mimi nilijitia juhudi na mzigo kuongelesha mtoto mmoja alikuwa mtoto msichana, halikuwa umiaka kama kumi na tano hivi alikuwa haongeagi na watu, hamini watu, hataki kukaribiwa, hataki kusaidiwa. Nilichukwa ni kazi yangu na juhudi zangu. Nikaha kikisha kwamba kwa hiyo siku nimemuongelesha maneno angalau kumi. Nikahakikisha amekula vizuri. Nikahakikisha ameniambia kitu moja na kuniamba vitu mingi. Ata aliniambia kwamba hapendi kusumbuliwa na ilikuwa kwa sauti ambao iskiki na siti yata nilimwelewa vizuri kila kitu. Lakini aliniambia haya umaneno asnasta ya sahau ilikuwa maninomba haungekosa kuelewa wata usposikia vizuri haungekosa kuelewa na linia mbia sipendi kusumbuliwa ndo hayo.

Kwa sahi natumia akili yangu. Akili yangu ndo natumia kuweka mahali. Hapo ndo mahali peke yake na amini ya kuwa sahihi. Neno siri yoyote nikitengeneza. Iwe inahusiana na pesa, iwe inahusiana na kazi, iwe inahusiana na wapi. Na hakikisha kwa mba nimeeka kwa akili na ni meeka mahali ambapo upando wakili ambao nitakumbuka nitakumbuka kwa urahisi, nitakumbuka vizuri na si tasahau hapo mbeleni nilikua ni na mzaha ningeandika mahali ningeandika kwa kitabu ama naandika kwa karatasi na likini karatasi na jiambia kwamba nikimaliza nitaiweka vizuri wakati mwingine unajipata nimesahau, nimeiweka tu, imetapakaa, imekaa tu, mahali popote ama wakati mwingine unapata ya kwamba ara si jafanya ambacho nilikuwa nafaa kufanya unapata nimeandika lakini tena nimesahau sijaitumia ambapo nilikuwa niitumie kwa hivyo unapata nimeiweka vibaya kwa hivyo ya kwanza hiyo ni shida ni jambo shida kwa sababu ni jambo mbaya samahani unapata kwamba kama kuna mtu amekuja ambaye si mwaminifu kwangu anaeza kuchukua hayo maandishi anaeza kuchukua hilo neno siri na atumie kwa vitu zingine sana sana kwa vitu mbaya alafu la pili unapata kwamba pia mimi nafanya mahali ambapo nimetumia inakuwa haiezi kuwa ni kitu inaeza nisaidia kwa hivo ilikuwa si wakati mzuri lakini kwa saa hii saa hii nafanya juu chini, nafanya juhudi nieke kwa akili na nikumbuke vizuri naam.

Nafanya juhudi za kutumia vitu zingine kwa mfano. Kama niko hapa nyumbani ama hapa nchini Kenya, kuna hitabia kwendea maziwa. Unaikiwa maziwa kwa karatasi ya plastiki, karatasi ndogo. Kwa hivo, nilianza hili jambo la na beba chupa yangu. Badala ya niende niekewe karatasi ya plastiki na beba chupa yangu memonye naenda nikewa hapo, naenda nikienda nyumbani na itoa alafu na usha kibu yangu samahani alafu siku nyingine ama siku ambao inafuata naenda nachupa yangu tena hivo napata na punguza matumizi ya plastiki kitu kingine ni nikiwa mahali kwa duka kubwa na naekewa vitu ambazo nimenunua badala ya kuenda niyekewe kwa karatasi zao za plastiki naenda na chondo changu naenda naekewa vitu zangu hapo kwa hivo napunguza napunguza hiyo utumizi napunguza kuchukua hiyo karatasi ya plastiki napunguza kwamba hawata niyekea kwa hivo nimepunguza yani kwa ujumla kwa plastiki ambazo zinatumika napunguza hapo napunguza ya tu hapo jambu lingini ambalo nafanya ni kuhakikisha kwamba vitu sieki kama ni kueka kwa nyumba ni kuhifadhi kitu na jaribu sana nisitumie karatasi tena situmii karatasi ya plastiki natumia sahani sahani ambao ina kifuniko naeka ndani na funga na inafanya kazi tu sawa na karatasi ya plastiki ambao ingefanya na hivi najipata kwa mbae, nasaidia sana, najisaidia sana, najisikia, situmi plastiki sana, napia kwa jumla na jotu, nachangia sana kwa kututumia plastiki kwa vitu za kila siku.

Inalingana wakati ambao na hitajia kufanya kazi ya maana ama kazi ambayo inahitaji nikuwe nimenyamaza na inahitaji akili yangu sana. Nitataka nikae peke yangu, nifanye kazi hadi ni malize. Lakini kama ni kazi ambayo inahitaji niwe na watu ambavyo tunaeza fanya kitu nitahitaji watu, nitafanya kuwa na watu kadhaa nitafanya tukiongea, nitafanya tukijaribu kusaidiana, kupata jibu mzuri ama kujiuliza kwa nini jibu fulani si hilo na lingine ni jibu fulani naam kwa hivo najipata kwamba inalingana ni kazi gani. Apo kitambo ungenipata kwamba nafanya kazi peke yangu tu, nilikuwa najua kwamba mimi nahitaji kuketi, nahitaji kuketi mahali, nijisikize mawazo yangu, nijiangalie, nijifikirie kwa undani, nahitaji nini, nahitaji kufanya nini, alafu niketi peke yangu kwa masaa kadhaa niki jaribu kufanya jambo fulani ama kazi fulani lakini nikaja kujua ama kupata nafikiri kwamba na nikijaribu vingine nijaribu watu, nijaribu kupatia mawazo yangu ama kuweka mawazo yangu konja. Na patia watu, naongea na watu kadhaa, naongea na watu fulani. Wananiambia mawazo yao, wananiambia venye wanafikiria. Wananiambia majibu yao, alafu nawapa yangu. Nilipata kwamba nikifanya hivi inakuwa hata ndo iko mzuri kabisa na pata kwamba kazi nafanyika rahisi, kazi nafanyika kwa wakati mwingini inafanyika haraka na hivyo ndo nimekuja kujua kwamba ya maana naam.